Wakati wa baridi kali, mimi hupendelea kukaa ndani ilikuepuka baridi kali navaa nguo nzito kama sweater jaketi na socks ndefu ilikufunika mwili vyema. Pia hupenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ambavyo husaidia kuimarisha joto la mwili mara nyingine na shika blanketi au mapamba ya joto nikiwa nikipumzika au kusoma kitabu.

Nina kumbuka nilipo kuwa na umri wa miaka sita, nilipenda kucheza kwenye shina za miti na wenzangu kila jioni baada ya kushule. Kila mara tulicheka tukucheza mcheza ya jadi na nilihisifuraha kubwa bila wasiwasi wowote.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi sana na huna haja ya kutoka nyumbani. Unaweza kulinganisha bei kuona maelezo ya bidha na kupata chaguo nyingi za bidhaa zinazokithi mahitaji yako. Pia mara nyingi unaweza kupata mpunguzo au ofa maalumu ambazo haziwezi kupatikana dukani. Kununuwa mtandaoni pia husaidia kuokoa muda na kufanya ununuzi kuwa wa haraka na rahisi. Hasa kwa watu wenye shughuli.

Mziki ninayo ipenda ni bongo kwa sababu unamchanganyiko mzuri wa midundo ya kisasa na ya kienyeji. Mashairi yenye maana kuhusu mapenzi na maisha ya kila siku. Napenda kusikileza wakati wa mapungziko au kufanya kazi ndogo, nyumbani, pekee yangu au na marafiki. Kwani hunifanya ni hisi furaha, motisha na nishati.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kuongea na kucheka, kusikiliza muziki, kutazama mpira au filamu na wakati mwingine kutoka, kwa matembezi au kula pamoja kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuimarisha urafiki wetu.

Napenda harufu ya maua hasa waridi kwa sababu hunifanya nijisikie utulivu na furaha kila ninapousikia. Harufu hiyo inanikumbusha mazingira mazuri ya asili yenye maua na miti yenye rangi na mvuto. Ambayo hutoa hisia za amani na starehe. Pia inanifanya nifurahie siku zangu zaidi. Mara nyingi harufu nzuri pia hunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri za zamani na hisia za furaha za su.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunivutia sana na huchochea mawazo. Hadithi hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria, hunifanya ni tafakari mambo ya kipekee na hufanya usomaji au usikilizaji uwe wa kusisimua na kufurahisha. Ndo mana naipenda sana.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula rahisi na chenye haraka kuandaa kama mayai, chapati au wali kidogo pamoja na kinywaji moto kama vile chai au kahawa. Chakula hiki hunipa nguvu na nishati ya kuanza siku vizuri. Huku pia kikisaidia kuamsha mwili baada ya usingizi. Napenda kufanya hivyo kila asubui ili nisije nikawa na njaa na kuhakikisha ninaanza siku yangu kwa nguvu na msisimuko.

Napenda kucheza kandanda kwa sababu ni mchezo unaochanganya furaha mbiro na ushirikiano watimu wakati wakucheza unajifunza kufanya kazi pamoja na wachezaji wenzako kuelewa mikakati na kuboresha kasi na nguvu za mwili. Pia ninjia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya moyo na misuli. Nimefurahia pia kuona shangwe ya mashabiki na kushiriki ushindi au kupoteza pamoja na wenzangu. Jambo linaloongeza urafiki na mshikamano katika watu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo muhimu cha virutubisho kama kalsiamu na proteini, ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Pia hunipa nguvu na msaada kwa mwili kufanya kazi za kila siku, nimefurahia kunywa maziwa pia kwa sababu yanaweza kuunganishwa na vyakula vingine au matunda na uhufanya kula kwangu kuwa naladha nzuri na yenye afya.

Napenda kula nje ya nyumba katika mkahawa wa familia au bustani ya uma kwa sababu ni mahali penye hewa safi furaha na unaweza kufurahia chakula pamoja na marafiki au familia. Hali hiyo hu pia hufanya chakula kuwa na ladha bora na unafurahia muda wa kupumzika nje.

Ndiya napenda kuimba kwa sababu hunipa furaha na unafurahisha. Kuimba husaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza hisia zangu kwa maneno na melodi. Aidha ni njia mzuri ya kushirikiana na marafiki na familia.

Ndio, napenda kutumia mtandao wa kijamii kwa sababu huniruhusu kuwasilia na namarafiki na familia kupata habari mpya na kushiriki mawazo au picha zangu. Pia, ni njia nzuri ya kujifunza vitu vipya na kufuatilia mambo ya nayo jitokeza dunia.

Napendelea tishati kwa sababu ni rahisi kuvaa, haina ugumu wa kubana au kupendeza sana na inaweza kufaa kwa hali mbali za hewa, pia inafaa vizuri na suruali au viatu vya kawaida. Na ni rahisi kusafisha na kutunza.

Ndiyo, navaa miwani wakati wakusoma ninapo tumia kompyuta kusababu miwani hulinda macho yangu wakati ninapo taka kuona vizuri pia ninashida ya macho ambavyo miwani hunisaidia kuona vizuri na pia hunikinga wakati wa jua na.

Kitendo cha wema nilichofanya ni kusaidia watu waliohitaji msaada wangu mfano, darasani nilisaidia wanafunzi walio chini kielimu kwa kuwasaidia kuweza kuelewa kilichokuwa kikifunzwa darasani na pia kuweza kuwasaidia kwa jambo walilotaka niwasaidie hili liliniipa furaha na liliniwezesha kujihisi vizuri.

Nahifadhi pesa zangu kwa kupanga bajeti na kujua kipato na matumizi yangu. Kila ninapopata pesa naweka sehemu maalum kwenye akiba kabla ya kutumia. Pia napunguza matumizi yasiyo ya lazima na natumia akaunti ya benki au akiba salama. Naweka malengo ya muda mfupi na mrefu ili pesa zangu ziwe na faida au usalama wa kifedha badaye.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai au kahawa kwani hunisaidia kuamsha mwili na akili na pia hunipa nguvu ya kuanza shughuli za siku. Na pia hunifanya nijisikie vizuri huko nikifurahia harufu na ladha yake tamu.

Mboga ninazo zipenda ni kama vile sukumawiki, spinachi na mboga za kienyeji. Kwa sababu wakati ninazo zipika hutoa ladha nzuri, na pia ni nzuri kwa afya ya mwili na akili Kila siku kuingiza mboga kwenye chukula changu, huwa kunanisaidia kuwa na nguvu, kudumisha afya na kujisikia vizuri huku nikendelea shuguli zangu za kila siku.

Napenda watu kuwa wa kweli, wema na wenye heshima kwa wengine. Ninathamini pia wale wanaosaidia wengine bila kusubiri malipo, wanao sikiliza kwa makini na wale wanao onyesha uvumilivu na huruma. Tabia hizi hufanya mtu kuwa rafiki mzuri na hufanya mazingira ya mazungumzo na kushirikiana kuwa mazuri na yenye furaha.